Maua ndiyo zawadi ambayo nimeipokea ambayo ilinifurahisha sana ni wakati ambapo nilikuwa nafuzu kutoka kidato cha nne maua ndiyo ilikuwa zawadi bora sana katika maisha.

Kitu ambacho kinanifuraisha ni kuwa na marafiki zangu, asaa kwenye masomo, pia katika kucheza, na pia pia kuenda matembezi pamoja kwa sababu marafiki zangu wananisaidia. Kutoa maoni, kuwacha kufikiria mingi ambayo inaniumiza, pia wananisaidia kwa kunipa mawaitha ambayo inanisaidia naam.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa soka. Kwa sababu uwa nafuatilia sana mchezo wa soka duniani. Kila mahali pia shuleni nikisikia kuna mchezo wa soka. Uwa napenda kufuatilia, kuenda kutazama ambayo wanacheza. Kucheza soka, nauna inafuraisha. Pia inasaidia kufanya mazoizi kwenye mwili. Na pia inatia motisha mtu. Hambaye ana fikiria mingi nam.

Kwa kawaida huwa nalala masaa manani kwa ajili ya afya kwa nani pia kwa ajili uwa sina kazi mingi ambayo itanifanya nilale muda mchache naam. Kila wakati nahakikisha nimelala kwa masaa manni lakini ikiwa chache sana ni mda wa masaa masaba naam.

Naam, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki ambayo ilifanyika shuleni mwetu. Tamasha hiyo ilikuwa imeandaliwa na wanamziki kutoka nchi mbali mbali. Hasa kwenye barani naam.

Naamu, huwa napenda maua, hasa ambayo nimepewa kama zawadi, kutoka kwa marafiki zangu au majama zangu kwetu, shambani mwetu, tumepanda maua nyingi, tunafanya upanzi wa maua kwa sababu watu wengi wanapenda kununua naamu.

Naam, napenda kuoga kwa maji moto kwa sababu maji moto huwa inasaidia mwili. Na pia kwa masika nyingine huwa napenda maji moto kwa sababu kunaeza kuwa na baridi mwingi hasa asubuhi asubuhi ndio maana napenda kuoga na kwa maji moto.

Na, nimewahi kuona bahari, asaa bahari ya Victoria, ambapo kunavuliwa samaki, kuna kuogelea, kuna kuendea kwa meli. Naam nimewai kutembea kwa meli kwa baharini ambayo nilienda kutembelea kama na wenzangu.

Kitu ya kwanza, baada ya kuamka, huwa naenda kuoga. Baada ya kuoga na kuja kupika chakula cha asubuhi, baada ya kupika chakula cha asubuhi, na jitayarisha ili niende darasani, na nikisha fika darasani, na anza kusoma nikingoja mwalimu afike darasani na.

Kitabu ambacho napenda ni kitabu cha historia kwa sababu kina historia tofautitofauti hasa za viongozi tofautitofauti na pia mambo ambayo yalifanyika mambo ya kitambo kama vile The Revolution. Pia napenda kitabu cha historia kwa sababu inanikumbusha vyenye vitu viliundwa vya kitambo na.

Mimi huwa nacheza mara nyingi na dada zangu wadogo. Hasa yule wa gredi ya tano kwa sababu Huwa Tunakaa na yeye mara nyingi na ni yeye ndiye ambaye hunifurahisha na ni ye ninaye mpenda sana kati ya madada zangu wote na.

Mimi siina kinywaji ambayo napenda sana kunywa asubui. Ila naweza kunywa chai ama uji. Mimi ni mtu yule ambei naweza kunyua chochote ambacho kitapatika na asubui. Mara nyingiri nisiinywe yu wapo waipo. Lakini kwa mara mingi uwa napata chai na.

Wakati kuna jua kali huwa nafadhalisha kutembea na mwavuli iwapo naenda mahali mbali. Mara nyingine huwa nakaa chini ya mti. Mara nyingine huwa nakaa ndani ya nyumba hadi jua iishe, naam.

Naam, huwa napenda kuendesha baiskeli kwa sababu kuendesha baiskeli inasaidia kwenye mazoezi ya mwili na pia inafurahisha. Pia kuendesha baiskeli inaeza kunisaidia kujifunza kuwa dereva wa gari yeyote naam.

Huwa napendelea baridi kwa sababu joto sipendi kwa sababu huwa inaadi. Inanifanya mwili ikuwe mbaiya. Nanifanya nisikie vibaya. Napendelea baridi kwa sababu naweza kuvaa sweater. Na pia kuvaa fulana nzito nzito na.

Muda huwa nashughulikia kwa kuweka kitu ambacho kinaitwa time scheduling kwa kiingereza kwa sababu kuna baadhi ya kazi ambayo inafanyika kwa muda mchache, kuna makazi kazi ambayo inafanyika kwa muda mrefu, naam. Nagawa muda kulingana na aina ya kazi naam.

Ujuzi ambao ningependa kuitaji kuimarisha kabisa kwenye maisha yangu ni ujuzi wa kupika vyakula mbali mbali kwenye mtindo tofauti tofauti ningependa kujua kupika chapati ya kila aina, kuna chapati ya malenge, kuna chapati ambao chapati ambayo hujiekwa kiungo chochote na pia ningependa kujua kupika mchele ya kila tofauti. Jinsi ya kupika nyama, pia ningependa kujua kupika pia supu.

Usiku kabla sijalala huwa naakikisha nimefanya kazi au mazoezi ambaye tuliachiwa na mwalimu wakati wa mchana baada ya darasa. Maliza kufanya kazi ya mwalimu huwa naomba kisha nalala ama nisome kitabu cha adhidi kwa sababu inanisaidia pia na.

Kitu ambacho huwa napenda kununua ama ni nanunua kila siku ama zaidi ni maziwa kwa sababu mwili wangu unaitaji maziwa kwa uwingi kwa sababu ya magonjwa ambayo na gumbana na gumbana na gumbana na ayo. Na pia maziwa hunisaidia kupika chai kila siku asubuhi naam.

Naamu huwa napendelea mwanga wa kati kwa sababu si baridi wala si joto sana. Mwanga mkali si mzuri kwa sababu kukiwa na mvua mwingi kuna kuwa na baridi mwingi ambaye inaweza leta magonjwa na pia kukiwa na joto jingi mwili hauwezi kuwa na furaha yaani mwili huwezi kukusikia vizuri nao.